Mimi napenda kujifunza mambo mapya kupitia mitandao. Mitandao ya kijamii ni mingi. Mimi upenda kujifunza mambo kupitia TikTok, kupitia YouTube, kupitia Twitter, kupitia Instagram. Na pia, Mimi upenda kujifunza mambo mapya kutoka kwa watu wengine. Watu ambao wanayafanya na weza kuwauliza ili waweze kunipa mwelekea unaofa.

Hali ya hewa ambayo ni naipenda, mimi upenda jua. Napenda kukiwa na jua jingi kwa sababu kukiwa na jua jingi hata ukifua nguo zinakauka haraka. Na vile vile kukiwa na jua uwa unapata unalile hitaji la kutaka kuoga mara kwa mara ili mwili wako uhisi vyema.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi. Kwa kweli wakati wa asubuhi mimi nikiweza kuamka Kuna vile nahisi kwamba nina nguvu nyingi kufanya kazi, kwa hivyo kama nataka kufanya kazi yangu vyema Mimi hupendelea niweze kufanya kazi hiyo wakati wa asubuhi ninapo amka ndio.

Yule ambaye alie nifundisha jambo muhimu ni ndugu yangu. Kuna ndugu yangu ambaye alinifunza kuhusu kufanya kazi katika mitandao. Mimi hapo awali siku wanajua kwamba mtu unaweza ukafanya kazi kwa mitandao bila kuenda ofisini. Kwa hivyo aliweza kunifunza na hilo lilikuwa jambo la muhimu.

Kinywaji cha baridi ambacho ninacho kipenda, mimi hupenda juisi. Napenda juisi baridi hasa wakati wa jua kali. Mchana hivi, mimi hupendelea kuenda kununua juisi ya passion, ya matunda ya passion. Kwa hivyo, kinyuaji baridi ambacho mimi hua nakipenda, napenda juisi ya passion. Naamu.

Asubuhi hii niliamka saa kumi na moja. Na nilipoamka niliweza kuosha uso wangu na ku vile vile kushukulikia meno yangu. Kisha baade ya hapo niliweza kufanya mazoezi kwa dakika thelatini. Kisha hapo nikaweza kunywa kiamsha kinywa ambayo ilikuwa chai na maandazi. Kisha nikaweza kuabiri gari nikaenda kazini.

Simu yangu naitumia zaidi kuingia katika mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, Twitter na hata TikTok. Na pia wakati mwingine, mimi huweza kutumia simu yangu zaidi kucheza ile michezo ambayo huwa katika simu. Mimi hupenda kucheza michezo sana na hivyo hucheza ile mchezo ambayo huwa katika simu.

Hapana sasa hivi naishi mahali pengine. Niliko zaliwa nimbali kidogo na mahali hapa. Ila niko tu hapa kwa shughuli zaki masomo. Kwa hivyo masomo tukifika ile wakati tunamaliza masomo. Huwa narudi nyumbani nilipo zaliwa. Naweza sema kwamba naishi hapa hali mbili saa hii.

Kwa kweli, mimi napenda kuenda madukani wakati wa jioni. Mbona napenda kuenda madukani wakati wa jioni? Wakati wa jioni huwa hamna watu wengi Kwa sababu mimi naamini ya kwamba kutoka asubuhi mchana yote watu wengi huwa wameenda kununua vile vitu ambavyo wanavihitaji. Na hivyo mimi nikienda wakati ule wa jioni nitakuwa pekee yangu.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupigia guitar. Hiyo wakati nilikuwa kidato cha pili katika shule yangu ya upili na nilikuwa nafanya somo la muziki. Kwa hivo, niliweza kujifunza kupigia gita na wale ambao walikuwa wananisikiliza hau mwalimu wangu wa muziki alikuwa nasema nimebobea.

Ndiyo, mimi napenda kunywa maziwa sana. Nakunywa maziwa sana, mimi ninaweza nikanywa maziwa. Angalau mara hata sita kwa siku. Nikiamka asubuhi, nitanywa maziwa. Baada ya kiamshakinywa, chochote kile. Na kisha badae, mchana, nitanywa maziwa. Na jioni, nitanywa maziwa. Usiku kabla nilale, nitakunywa maziwa.

Kile ambacho mimi hufanya kuwatia moyo wenzangu mwanzo ni kuwapongeza wenzangu wanapofanya jambo kidogo Hata liwe na limefanikiwa ama halijafanikiwa ama lilikuwa karibu kufanikiwa Mimi huwapongeza na vilevile mimi huwapa zawadi Mimi huwapa zawadi ili kuhimiza wengine wajitie moyo.

Aina ya keki ambayo ninaipenda ni aina ya ambayo inajulikana kama vile vanilla Nimeweza kupenda hii keki tangia nikiwa mdogo kwa sababu nikiwa mdogo wazazi wangu walikua wanapenda kununua hii keki kila mara wakitoka kazini ama wakitaka kutuzawadi ama kama nisiku zetu kuu za kuzaliwa.

Data yangu mimi huwa na ihifadhi katika mtandaoni katika Google kuna kile kitu ambacho kinajulikana kama vile Google Cloud Kwa hivyo mimi upenda kuhifadhi data yangu pale cloud kwa sababu hata simu yako ikipotea data yako unaeza ukaipata tena kwa sababu huwa ume ihifadhi.

Ndiyo, mimi napenda kusikiliza redio. Napenda kusikiliza redio kwa sababu ya kutaka kupata tarifa. Wajua redio uweza kutupa taarifa za humu nchini au za kimataifa. Na hizi taarifa ukuwaza ukweli kwa sababu redio abari yake au taarifa yake lazima iweze kupitiwa.

Kwa kweli, mimi upendelea kutoa michango Kwa sababu, michango hapa huwa unapata mtu ambaye ana shida yake kibinafsi na unajua kuamba ile pesa kidogo ambaye utampa kama mchango itaweza kumseidia yae binafsi Ila kwa sadaka, ni vyema pia kutoa sadaka lakini kuna wale ambao wanasimamia hizo pesa wanaweza kuzitumia vibaya.

Napenda mwezi wa disemba. Kwa sababu disemba kuna sherehe nyingi. Kuna watu kuna sherehe za harusi, kuna sherehe za kufungua nyumba, kuna ile sherehe ya siku kuu ya krismasi, kuna watu pale ni sherehe tu kwa sababu wanangoja mwaka mpya. Kwa hivyo mwezi wa disemba naupenda sana kwa sababu ni kusherehekea tu kila siku.

Ndiyo, mimi napenda kupiga chombo cha muziki na chombo cha muziki ambacho nakipenda kupiga, mimi napenda kucheza gitaa kucheza gitaa, nimejifunza nikiwa katika shule ya upili Nakumbuka nilikuwa kidato cha pili na nilikuwa nafanya somo la muziki Kwa hivyo, miaka kama nane iliyopita, nimekuwa nikijifunza na kucheza gitaa.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza sana ni watu ambao ni wazembe, watu ambao ni wavivu, kwa kweli mimi sipendi watu ambao hawapendi kufanya kazi. Kwa sababu katika hii maisha ya kila siku usipofanya kazi, hivyo basi ni kusema kwamba uwezi ukaendelea na pia sipendi watu ambao wanaumbea.

Nikiwa katika dirisha yangu na nikiweza kuangalia nje, kile ambacho naangalia naona ni majengo, naona majengo marefu, majengo marefu, marefu ya kampuni, mengine watu wanaishi na vile vile kuna miti na kuna barabara. Na mimi hupenda kutazama nje wakati wa asubuhi jua linapokuwa linachomoza.

Pale kazi ni kipa umbele kwa mawasiliano na weza sema kwamba ni Heshma. Heshma ni kipa umbele kwa mawasiliano. Ni vyema watu wawe na Heshma katika mawasiliano. Iwe ni mtu mkubwa, iwe ni mdogo wako, iwe ni mtu wa hadhi au cheo chako, iwe ni mtu ambaye ana cheo kikubwa, iwe ni mle mavu. Heshima kwa wote.

Nguvu zangu, kazini, mimi ni meneja. Katika kampuni ambayo nafanya kazi, mimi ni meneja. Kwa hivyo, nguvu zangu, kazini ni kama vile kutia sahihi, ile cheki ambayo inaenda kunuua vitu, kuwaajiri watu, na pia kuwapa watu mishahara.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ya leo ni watu kuweza kutumia aaa hizi vitu vya kidigitali na watu kuweza kukubali teknolojia kwa sababu m vile dunia inavyosonga teknolojia pia inendelea ku kuwa na kukuwa zaidi kwa hivyo teknolojia hii itawasaidia sana.

Kwa kawaida mimi hulala masaa saba au masaa nane Hila nikipata kwamba nina kazi ambayo nina hitaji kuifanya na kuikamilisha Wakati mwingine utapata kwamba nimelala masaa kama matano ama masaa nne pekeyake Hila kwa wakati wakawaida mimi hulala masaa nane.

Rangi ambayo ninayoipenda zaidi ni rangi ya samawati hii rangi huweza kunikumbusha anga na kile ambacho namiliki ambacho kiko na hiyo rangi ni shati yangu ya samawati na hunifanya nijihisi vizuri na kama nimetulia na rangi hii huwa naiona mara nyingi angani.

Kile ambacho mimi nafanya ili kuongeza uzalishaji wangu wanzo ni kutia bidii. Na vile vile jambo jingine ni kuweza kutumia teknolojia. Na vile vile mimi huweza kujumuisha watu wengine ili tunafanya kazi kama timu na hivyo naongeza uzalishaji wangu.

Mchezo wangu ambao ninaupenda katika olimpiki ni mchezo wa kukimbia. Mchezo huu uwa naufurahia sana kuutazama. Na mchezaji wa kukimbia olimpiki ambaye ninampenda ni mchezaji anaeitwa Omanyala. Na huwa nahisi ninafuraha wakati huu wa olimpiki.

Ndiyo, mimi hupenda kuvaa kofia au Wakati kuna jua kali, jua hua inachoma uso na kichwa changu. Kwa hivyo, mimi huvalia kofia na ile wakati ambapo kuna tuseme sitaki mtu aweze kuniona, pia hua navaa kofia.

Lugha ambayo ningependa kujifunza, ningependa kujifunza kifaransa. Kwa sababu, mimi nina ndoto ya kuenda ufaransa siku mojo. Kwa hivyo, mimi uweza kupenda lugha hii ya kifaransa na kama kuna lugha ambayo ningependa kujifunza, mimi ningependa kujifunza kifaransa.

Ndio, mimi huweza kufuatilia matukio ya kimataifa. Kama hivi juzi, nimekuwa nikifuatilia tukio moja pale ambapo nchi ya marekani iliweza kuenda na kumnasa kumshika raisi wa nchi ya Venezuela kwa madai ya kuwa anauzia marekani dawa za kulevya.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ilikuwa mwaka jana Nakumbuka timu yangu ya nchi yangu ambayo nilikuwa naishabikia iliweza kufika katika finali na niliweza kupata nafasi ya wa kuwa pale kushabikia wakiwa finali na tulishinda kwa kweli ilikuwa siku njema.

Kile ambacho mimi hufanya ni ninapo anza kazi yangu, mwanzo huwa na naweza kujulia wale ambao tunafanya kazi na wao nawajulia hali naweza kuwasalimia ili kuweza kuzoeana kisha nakaa chini na naanza kufanya kazi yangu.

Kile ambacho mimi huweza kufanya, ninapa anza kazi yangu, mwanzo ni kuwasalimia wale ambao tunafanya kazi na wao. Wawe wakubwa, wadogo, na wasalimia wote kwa heshima, na kisha baadae, na anza kufanya ile kazi. Na pia huwa na tayarisha ratiba ya siku hiyo.

Ninapoanza muradi mpia wakazi kitu cha kuanza ni kutafuta vile ambavyo vinajulikana kama resources za muradi huo kama pesa na vile vile kutafuta watu ambao tutafanya muradi huo pamoja na wawo kama timu sababu umoja hua nguvu.

Kila jioni kabla ya kulala mimi huweza kuingia katika mitandao yangu ya kijamii ili kuangalia kama kuna mtu ambaye ameweza kunitafuta labda siku nzima amenitumia ujumbe na sijaweza kusoma kisha huwa naomba na piga maombi alafu nalala.

Programu ya simu ambayo mimi naitumia kila siku ni ile programu ya kutuma ujumbe. Kwa kweli mimi upenda kuwasiliana na jamaa, ndugu na marafiki zangu ambao wako mbali na hua na watumia ujumbe. Kwa hivo kila siku lazima nitume ujumbe.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula. Na chakula ambacho napenda harufu yake ni pilau. Na vile vile mimi hupenda harufu ya maua. Maua kama rose. Na vile vile napenda manukato na harufu ya manukato ambao ni napenda ni kama vile sweet passion.

Ndio, nimewahi kuenda katika tamasha la muziki. Nakumbuka siku hiyo, tulienda katika tamasha la muziki mimi na rafiki zangu ambayo ilikuwa tamasha ambayo, msanii ambaye alikuwa ameitwa, alikuwa ni Bien na sauti Sol.

Jinsi ambavyo napenda kutumia muda wa wangu na familia yangu Mwanzo huwa tunapenda kuzuru mbuga za wanyama kama mbuga ya wanyama ya Tsavo mbuga ya wanyama ya Amboseli ama mbuga ya wanyama ya Masai mara Inakuweza kutembea na kupigia picha na kutengeneza kumbu kumbu.

Wakati wa mvua nyingi, mimi huweza kuingia kwa nyumba yangu na kujifungia na mimi kwa kweli sipende mvua Kwa sababu ya ile baridi ambayo inakujanayo na inaweza ikakufanya ukaugua Kwa hivo mimi huka kwa nyumba na kuvaa mavazi ya joto.

Mimi napendelea kitanda kizuri Kwa sababu kitanda kigumu kinaweza kikaniumiza mgongo wangu na kitanda kizuri kwa kweli huwa na lala na jisikia mwenye fahari na sikia nina furaha Nina utulivu na hivyo basi ata usingizi wako utakuwa wenye furaha.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya maembe. Hii juisi ya maembe nimekuwa nikiipenda tangu nikiwa mtoto mdogo. Nilianza kunywa hii juisi nikiwa na umri wa miaka sita. Na nimeipenda tangu hiyo wakati ama huo umri kidogo. Kwa hivyo napenda juisi ya maembe.

Wakati wa furaha, tuseme wakati ambapo nimeweza kufanikiwa katika jambo fulani au nimeweza kushinda kitu fulani. Iyo furaha jinsi ya kufurahia, mimi huenda hujipeleka mahali, hoteli nzuri na nikaweza kujinunulia vyakula, vya dhamani na vitamu.

Mazoezi yangu huwa na yafanya asubuhi na pia nafanya jioni. Asubuhi nikiamka huwa naanza na kukimbia, Kisha badaye baada ya kukimbia kwa muda wa lisa limoja, naingia gym nafanya yale mazoezi ya gym kama press ups na push ups na vile vile jioni pia huwa nakimbia tu.

Chakula kile ambacho ni nakila mara nyingi mchana ni pilau. Napenda chakula hiki kwa sababu hiki ndicho chakula changu kile ambacho ninaweza kusema kwamba ninakipenda. Napenda kula pilau na pia kunywa juisi ya maembe. Vile vile naeza kula wali wa nazi.

Mimi napenda rangi ya samawati. Ninapenda rangi hii ya samawati na hii ndio rangi naipendelea sana. Kwa hivyo kwa ukuta wangu, mimi napenda ukuta uwe wa rangi ya samawati. Nikiangalia rangi hii huwa inanikumbusha anga. Na hivyo napenda rangi hii sana na hii ndio rangi ningependelea iwe kwa ukuta wa chumba changu.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama. Mnyama ambaye nilimfuga ni mbwa. Nikiwa na umri wa miaka kumi. Mzazi wangu aliweza kuninunulia mnyama huyu. Ambaye alikuwa mdogo sana pia na hivyo niliweza kumwita Chucky. Na hivi sasa mnyama huyu amekuwa mkubwa.

Mara nyingi wikendi, mimi hupumzika. Siku ya jumamosi, huwa siku yangu ya kupumzika. Kama ni na shughuli, labda iwe ni ile ya kutoka kwenda kutembea mahali na marafiki zangu. Na siku ya jumapili, hiyo huwa siku ya kwenda kanisa na kumwomba mwenyezi mungu na kumpa asanti kwa kila kitu.

Ndiyo, mimi napenda kununua vitu mtandaoni vitu vyangu vingi sana sana vitu kama vyombo vyakulia Mimi nimevinunua mtandaoni kama pale Kilimall Jumia Amazon na huwa navipenda kwa sababu mtandao Kuna ile delivery fee ambayo ni bure na pia vitu vya mtandaoni huwa vile vyenyewe.

Usiku, kabla ya kulala, mimi huangalia ratiba yangu ya wiki ili kujua kile ambacho nastahili kufanya siku itakayofuata kujikumbusha tu. Kisha, baada ya hapo, huwa nafanya mazoezi kidogo, pushups kidogo, kisha baadaye naweza kuomba alafu badae na lala.

Vile ambavyo mimi hujenga mahusiano yangu na wafanyakazi wengine nikiwa kazini Mwanzo ni kuwa na heshima. Heshima si utumwa Hivyo mimi huwa na heshima kwa wafanyakazi wote tunaofanya kazi na wao pale kazini. Mimi huwaheshimu wakubwa kwa wadogo, wale wenye wako na cheo na hata wale wenye wako na ulemavu.

Nchi ambayo ningeipenda kuitembelea ni nchi ya ujerumani. Ningependa kutembea katika nchi ya ujerumani kwa sababu hii nchi inahistoria kubwa sana. Na hivyo vile vile huwa napenda michezo ambayo nchi hiyo huweza kushiriki kote duniani.

Kumbukumbu mzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni kumbukumbu ya siku ambayo niliweza kupelekwa na wazazi wangu kuzuru mbuga ya wanyama ya Tsavo. Na kumbuka siku hiyo na ikumbuka kumbukumbu hiyo kwa sababu siku hiyo niliweza kufurahi na ilikuwa siku kuu ya kuzaliwa. Kwa hivyo nilifurahi sana.

Kazi ya ushirikiano na wengine mwanzo uwa nawahimiza tuwe na heshima Kwa kweli katika kazi yoyote ile ya ushirikiano ni vyema watu wawena heshima Iwe mtu ni mkubwa kwako muheshimu iwe mtu ni mdogo kwako muheshimu iwe ni mtu alie na hadhi ya juu ama cheo cha chini kazini muheshimu ili muweze kuwana ushirikiano.

Mimi huwa napenda kucheza michezo nyingine na nyingine napenda kutazama. Michezo kama michezo ya wanariadha. Hiyo ni mchezo ambayo mimi hupenda kuicheza. Ila mchezo kama mpira wa miguu au kandanda, mimi hupenda kuitazama televisheni. Na mimi ni shabiki wa timu ambayo inajulikana kama Manchester United.

Ndio, mimi huweza kununua vitu kutumia simu. Na njia moja wapo ni ya kununua vitu katika mtandao kwa app kama zile Kilimall, Amazon na hata Jumia. Na pia njia ambayo natumia simu kununua vitu ni kulipa kutumia simu kwa sabubu unapata pesa zipo katika ile tunaita Mpesa.

Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani, mimi huweza kuwaita ndugu wangu na tunaweza kufurahia pamoja. Na pia tunaweza tukatoka, labda tukaenda katika mkahawa, tukanywa kahawa, au tukaenda katika hoteli na tukaweza kula vyakula vitamu na kumaliza siku yetu kwa furaha.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota na wakati mwingi unapata kwamba nipo nje na mpenzi wangu na tunatazama anga na tunaweza kuangalia nyota kwa muda wa masaa mawili hivi usiku kama tumetulia tu hapo hatuna mambo nyingi tunangalia tu nyota angani.

Ndiyo, mimi nawafahamu majirani zangu mahali ambapo ninaishi sasa hivi ni mahali ambapo nilihamia hivi majuzi ila kwa humu muda kidogo ama hizi siku chache ambazo nimeweza kuishi humu Nimeweza kuwafahamu majirani zangu najua majina zao na hata najua nyumbani kwao walikotoka.

Wakati wa mapumziko kazini, kile ambacho ni nachofanya, mwanzo ni kuweza kuchukua simu yangu na kupigia jamaa na marafiki zangu, kuwajulia hali, kujua vile wameamka na labda kama wana changamoto yoyote hile ambayo mimi na iweza kutatua. Kisha mda wa mapumziko ukisha na rudi kazini.

Ndiyo, mimi napenda kutembea kwa miguu. Napenda kutembea kwa miguu hasa ule wakati wa asubuhi ninapo kuwa ninaenda kazini. Ule wakati wa asubuhi ninapo kuwa ninaenda kazini huwa napendelea kutembea kwa miguu kwa sababu mimi huona ni kana kwamba nafanya mazoezi. Niko katika hali ya kufanya mazoezi nikitembea.

Kwa kweli, mimi napenda kula wali na pia napenda kula ugali. Kula ugali kunategemea ni wakati upi. Kama ni wakati wa jioni na chakula cha jioni, huwa napendelea ugali. Bali kama ni chakula cha mchana, napendelea kula wali.

Ndio, mimi napenda kuzungumza, kuhusu siasa. Kwa kweli, katika maisha yangu ya kila siku, mimi napenda siasa sana. Nanapenda kupiga siasa na jamaa zangu, ndugu zangu. Au hata nikipita mahali na nipate watu wanapiga siasa. Mimi huweza kujumuhisha na wao na kuendelea kupiga iyo siasa.

Ninapotaka kustarehe kile ambacho mimi hufanya ni huwa nachukua tikiti ya gari ya moshi hadi pale Mombasa naenda huko Mombasa katika ufuo wa bahari na kuweza kustarehe huko kwa siku kadhaa huku nikila vyakula anuwai na kisha narudi.

La asha, mimi sipendi kueka picha zangu mtandaoni kwa sababu picha zangu ni kama ni taarifa yangu ya kibinafsi na kuziweka pale mtandaoni ni kujihatarisha na kujihatarisha kutoka kwa ulaghai wa mitandao na hata kukuwa blackmailed.

Mtu ambaye ananza kazi ushauri ambao ningependa kumpea Kitu chakwanza ni heshima awe mtu mwenye heshima kwa wafanya kazi wenzake wawe ni wakubwa, wawe ni wadogo, wawe ni wale wenye wanahadhi au cheo kazini wawe ni wale wenye awanahadhi, wawe ni wale wenye wanaulemavu wote tu awape heshima.

Ndiyo, mimi ugawanya taka zangu. Taka zile ambazo ni za plastiki wanazigawa kando, zile ambazo ni sio plastiki pia nazieka kando. Kwa sababu, unapata ukitupa taka kama ni plastiki, haiwezi kaoza. Na hivyo, huwa unadhuru mandhari.

Ndio nimewahi kulima na pale kijijini ninapotoka mimi hulima mimi hulima bustani na hata shamba na pia mimi hupenda ukulima wa mboga kasababu mimi hupenda kupanda mboga kupalilia na zikikua huwa na chuna na naenda kuuza.

Utaratibu wangu wa jioni, kile ambacho napenda kushiriki mchana ni kuangalia televisheni. Inavipindi ambavyo, mimi huvifuatilia na kuangalia katika televisheni. Na ikifika muda wa saa kumi na moja, mimi hupenda kuanza kufanya mazoezi yangu ya jioni. Na ikifika wa saa moja ni wakati wa kupika.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye na mjua ni rafiki yangu ambaye anayi ituwa jese. Jese ni mchezaji wa mpira huu wa kikapu na anachezea timu yetu ya nchi yetu. Na juzi na kumbuka mwaka jana alikuwa na mchezo huo na aliweza kushinda na akapewa medali.

Mara nyingi mimi huwa na cheza na marafiki wangu marafiki wangu hapa shuleni huwa ndio watu walio karibu sana nami na wakati mwingine ni kiwa nyumbani huwa napendelea kucheza na ndugu zangu Sisi kama familia yetu huwa tunapenda mchezo sana na utapata wakati mwingi tunacheza na ndugu zangu.

La hasha sijawahi kufanya yoga ila najua yoga ni njia moja wapo ya kujituliza na haya mazoezi huweza kumfanya mtu awe na utulivu na pia inaweza kumsaidia mtu ambaye ana msongamano wa mawazo Kwa hivyo sijawahi kujaribu ila siku moja nitajaribu.

Naweza sema kwamba mdaangu mwingi mimi hutumia kwa mtandao Kwa hivyo kama sina kazi ama kama siendi shule siku hiyo utapata kwamba tanguwea asubui hadi jioni nipo kwa simu yangu na nipo katika mtandao kwa mfano niko instagram niko twitter niko facebook niko hata whatsapp.

Kuoga kwangu kwa siku uwa kunategemea vitu nyingi sana Kwa sababu siku ambayo sina kazi na nimetulia tu kwa nyumba Nitaoga tu mara moja hiyo siku Ila naweza nikaoga asubuhi Alafu wakati mwingine unapata nikapata kazi Nikaanza kufanya kazi na ikifika mchana kama najihisi kuwa na uchovu Itabidi basi nimeoga na ikifika jioni tena nihisi kwamba nina uchovu huo ninaweza kuoga. Kwa hivo kuoga kwangu kwa siku inategemea. Kama ni siku ambayo nimefanya kazi nyingi ninaweza kuoga mara tatu. Lakini kama ni siku ambayo sijaweza kufanya kazi yoyote na nimetulia tuu nitaoga tu mara moja.

Kwa kweli, kazi ya tharura mimi naishugulikia kwa tharura sana. Kwa sababu, kazi ikiwa ya tharura ni kumaanisha mwenyewe ama mwenye kazi anataka kazi hiyo imalizike ama ikamilike kwa wakati unaofa na ifanywe kwa kasi. Kwa hivyo, huwa naichukulia kuwa ya tharura na naifanya kwa tharura.

Mikutano ambayo mimi napenda, mkutano wa kwanza ni ile mikutano ya kukutana na marafiki zangu Labda tumeamua tukutane mahali, hata kwa mkahawa, tunywe kahawa Mikutano nyingine ambayo ninapenda mimi ni mikutano ya siasa kwa sababu mimi napenda kusikiza watu, maoni yao, na hoja zao zile ambazo wako nazo na wanawasilisha.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Na kumbuka siku hiyo, nilikuwa sina kazi na nikaweza kupata kuna watu ambao walikua wanaenda mahali. Ili kuweza kufanya kazi ya usafi katika ile nyumba ya kuwalea watoto ambao hawana wazazi. Na hivyo pia mimi nilijitolea na nikaenda nikafanya kazi hiyo ya usafi.

Mimi napenda majira ya kiangazi na napenda majira haya kwa sababu wakati wa kiangazi ile joto huweza kunifanya niwe naoga mara kwa mara na pia ukiweza kuwanika nguo wakati wa kiangazi huwa zinakauka haraka na unapata wakati wa kiangazi sana sana mtu huka kwa nyumba.

Rafiki wangu wa karibu zaidi tulipatana shuleni. Nilipo jiunga na chuo hii kuu, ambacho mimi na soma, niliweza kumpata rafiki huyo wangu. Na mambo kati ya mambo ambao tunafanya pamoja ni kama vile kuenda kutembea pamoja, kula, kuzuru mbuga na pia kuenda katika maeneo ya burudani.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku ambayo mtihani wa kidato cha nne uliweza kutokea na nikapata kwamba nimefuzu, yaani nilifika zile alama ambazo zinahitajika ili mtu uweze kujiunga na chuo kikuu. Kwa kweli hilo tukio lilikuwa la furaha sana katika maisha yangu.

Mimi napenda filamu za mapenzi na napenda filamu za mapenzi ambazo wahusika wake ni vijana wadogo labda vijana wa umri wa miaka 16, 17 au 18 au tuseme vijana wachuo kiku Kwa hivyo napenda filamu hizi kwa sababu ya hao wahusika.

Kwa kweli kwangu hili swali ni gumu kidogo Kwa sababu ikifika ni ile wakati nahitajika kuchagua kati ya paka na mbwa Mimi huweza kuchanganyikiwa sana Kwa sababu hawa wanyama wote mimi nimeweza kuishi nao na nimeweza kuishi na paka na nimeweza kuishi na mbwa na wote mimi naweza sema kwamba nawapenda Kwa hivyo, lakini ile ule mnyama ambae nampenda zaidi ni paka.

Na ningependa kuwa na uwezo wa kuwasaidia wengine, iwe ni kifedha, iwe ni kuwasaidia kupata mahali ambapo wanaweza kuishi Kwa sababu mimi nina roho ya kusaidia, nina roho ya utu na hivyo kama ningetaka kuwa na uwezo duniani, ningetaka niwe na uwezo watu kuwasaidia watu wote. Wakubwa kwa wadogo, ata matajiri.

Je, ndio, ninapenda kuenda pwani. Na napenda kuenda pwani, asa, tunapokuwa na marafiki wangu. Marafiki wangu hupenda kutembea. Na hivyo, sisi upenda kuenda pwani, tunakaa pale katika ufuo wa bahari, tunaweza kujivinjari, tunaweza kula vya kula vya huko pwani. Na, baada ya mwisho wa siku, tunapata kwamba, tumefurahia siku yetu.

Ndiyo, napenda kula samaki Manda nyingi napenda kula ugali na samaki Hila wakati mingine, unazuka nipata anala wali na samaki Kila wakati ambapo ninatembea maineo ambayo wanafua samaki kama kisumu au mumbasa Mimi uweza kula samaki.

Kwa kweli, mara ambazo mimi hufua nguo kwa wiki, huwa inategemea, inategemea kama hiyo wiki nimetoka, nimeenda ofisini kila siku, nimechafua nguo zinazo toshana vigi vipi na naweza sema kwamba, kama kuna hile wiki ambayo natoka kila siku, huwa naeza kuwanafua kama maratatu kwa wiki ile wiki ambayo sija toka kuenda shugli za kazi Ninaweza hata kufuwa maramoja tu kwa wiki.

Shughuli yangu ya kupendeza ni ile shuguli yoyote ile ambayo inahuzisha kutengeneza pesa. Kwa kweli, mimi hupenda kutengeneza pesa sana. Na hivyo, shughuli yoyote ile ambayo italeta pesa, nitafanya nitengeneze pesa kwa wingi, hiyo ndio shughuli ambayo inaweza nipendeza.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa kweli mimi ni mchapa kazi na hivyo napenda kufanya kazi za nyumbani ikiwemo kupigia deki kuosha vyombo kupika kuenda shambani na kulima na vile vile hata kupikia wageni.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa. Nakumbuka mwaka juzi, mwaka jana, samahani, niliweza kutembelea ziwa la Victoria. Hiyo siku nilikuwa na marafiki wangu. Na ilikuwa siku ya kuzaliwa ya mmoja wa marafiki wangu. Hivyo basi, niliweza kutembelea ziwa Victoria na niliweza kujifurahisha.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Mchezo wa ubao, sijaanza kucheza hivi majuzi. Nimekuwa nikicheza mchezo huo wa ubao. Tangu nikiwa kidato cha kwanza. Na huo wakati, nilikuwa na umri wa miaka kumi na mitano. Kwa hivyo sasa hivi nina miaka kumi. Ambayo nimeweza kucheza michezo ya ubao.

Kiongozi mzuri sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni ile sifa ya awe kiongozi ambaye anawasikiliza watu Kiongozi mzuri anapaswa kuwa anawasikiliza watu kwa sababu watu hawa ndio wameweza kumchagua ama wanainchi ndiyo wameweza kumchagua akawafanye kazi Kwa hivyo awe mtu wa kusikiza watu.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Bahari ambao nimewahi kuona ni bahari India. Nakumbuka wakati huo nilikuwa mdogo sana. Na wazazi wangu walikuwa wamenipeleka Mombasa ilikuweza kutembea na kuona ufuo wa bahari. Hivyo nikaweza kuona bahari India.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza.Ningependa kujifunza ujuzi wa kutumia tarakilishi tarakilishi ni kifaa cha kidigitali na teknolojia nikiwa na tarakilishi ni kijifunza kutumia na weza kuwa natumia tarakilishi na ujuzi huo ilikuweza kuwasiliana na ndugu na jamaa.

Mimi napenda kujisimamia Kwa hivyo napenda kusimamia kitu Sipendi mahali ambapo anasimamiwa kitu kwa sababu Mimi sasa hivi ni mtu mkubwa na naamini ya kwamba nina huo uwezo wa kusimamia kitu Kwa hivyo sihitaji mtu mwingine aweze kunisimamia.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni zawadi ya simu siku hiyo ilikuwa siku kuu ya kuzaliwa kwangu na hivyo niliweza kujiandaa nikaita jamaa na marafiki wangu ili tuweza kusherehekea siku hiyo ya kuzaliwa kwangu na nilipokuwa napewa zawadi rafiki yangu moja aliweza kuni zawadi simu.

Msimu wa mwaka ambao naupenda zaidi mimi napenda msimu wa am kiangazi, a na napenda msimu huu, kwa sababu mimi napenda jua jingi. Kukiwa na jua jingi, hivyo basi hata ukiweza kufua nguo, huwa zinakauka haraka. Kwa hivyo napenda msimu wa kiangazi.

Mimi sipendi kamwe kuvaa vipuli kwa sababu kuvaa kipuli inamanisha kwamba mwanzo lazima ukaweze kutobolewa na hivyo mimi huwa na ogopa kutobolewa na hivyo basi sipendi kuvaa vipuli kwa sababu ya ule uwoga wa kutobolewa.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembea, nigependa kutembea katika mji wa Mombasa, niweze kujionea kile ambayo wanaita Fort Jesus. Fort Jesus iliweza kujengwa na wale wazungu walio kuja kutembelea pale katika bara ili kueza kueneza injili.

Ndiyo, mimi napenda kucheza mchezo ya video na hasa mimi napenda kucheza mchezo hii nikiwa na marafiki wangu au wakati mwingine hata nikiwa na ndugu na jamaa yangu huwa tunaenda kucheza michezo hii ya video Mchezo hii ni kama kucheza mpira wa miguu kandanda au hata hile mchezo ya vita kama ile ambayo inaitwa Call of Duty na ata PS.

Kufanya kazi na timu ya mbali, a mimi huweza kuwahimiza mwanzo tuweze kuwa na ili kushirikiana. Kila mtu aweze kujitolea na akubali kushirikiana ili tuweze kurahisisha kazi. Na vile vile huwa na waomba tuwe na nidhamu na heshima tunapokuwa tunafanya kazi.

Chumba ambacho nakipenda sana nikiwa nyumbani ni sebule. Napenda sebule kwa sababu mle mnaviti vya. Vya vizuri ambavyo ukiweza kukaa unaweza kuzihisi kwamba umeka mahali pazuri. Na vile vile kuna televisheni na pia shuguli ambazo nafanya pale sana ni kuangalia televisheni.

Wakati wa mapumziko ya mchana, wakati mingi mimi huweza kulala, na hivyo kwa kulala mimi huweza kutulia, hata wakati mwingine ukipata kwamba nina msongo wa mawazo, huwa kule kulala kuna niletea utulivu, na hivyo kuniweza kunisaidia wakati ambao nina msongamano wa mawazo.

Kwa kweli, mimi napendelea habari za mtandaoni. Napenda habari za mtandaoni kwa sababu habari hizi huweza kukufikia kwa haraka. Na vile vile, kuna wale watu ambao huweza kufafanua. Kwa hivyo, unaweza kupata habari kwa haraka na tena habari ambayo imefafanuliwa kwa kina.

Vile ambavyo ninaweka neno siri langu liwe salama mwanzo ni kueza kutafuta neno siri gumu lile ambalo mtu hawezi Akajaribu tu kulifikiria na akapata Pili ni kukosa kueka ile taarifa yako binafsi katika mitandao kwa sababu watu walaghai wanaweza wakajaribu kutoa neno siri lako kutoa kwa taarifa zako binafsi.